Hili ni swali gumu sana kwa sababu vyakula hivi viwili vina nafasi ya kipekee katika utamaduni wetu na kila kimoja kina uzuri wake kulingana na mazingira. Lakini, kama nikilazimika kuchagua kimoja kwa undani, hivi ndivyo ninavyoviona. Ugali, nguvu ya kazi na utambulisho. Ugali si chakula tu ni msingi wa maisha. Mimi nawona ugali kama chaguo bora kwa sababu zifuatazo. Ushibe wa kudumu. Ugali unakupa hisia ya kushiba ambayo wali hawezi kuifikia. Ukila ugali mchana, unaweza kufanya kazi nzito mpaka chioni bila kuhisi nja. Urafiki na mboga. Ugali unaenda vizuri na kila kitu. Kwanzia maharagwe, mchicha, mlenda, mpaka samaki au nyamachoma. Hakuna kitu kinachoweza kushindana na tonge la ugali lililo zungushiwa mboga za majani na mchuzi mzito. Utamaduni, kuna namna fulani ya udugu unapotokea wakati watu wanashiriki sinia la ugali. Ni chakula kinachounganisha familia na jami. Wali, latha, shere na ustawi. Wali nao unanafasi yake hasa upande wa latha na hisia za mapumziko. Urari wa latha. Wali, hasa pilau au biryani unaharufu na latha inayosisimua milango ya fahamu. Ni chakula cha stare. Uraisi wakusaga. Tufauti na ugali, wali ni muepesi tumboni, ni chagua zuri sana kwa chakula cha usiku ili usilale ukiwa umelemewa sana na uzito wa chakula. Heshima, katika sheree nyingi, wali ndio hupewa kipa umbele kama ishara ya ukarimu na furaha. Lakini kwa uamuzi wangu wa mwisho, ikiwa nitathmini kulingana undani wa kuridhisha tumbo na nafsi, mshindi wangu ni ugali. Sababu kuu ni kwamba ugali hauna mapozi, unahitaji tu mboga nzuri na mikono safi ili ufurahie. Pia, hisia ya kutosheka baada ya kula ugali wa dona nafaka zisizo kobolewa ni kitu ambacho wali hauwezi kukitoa kwa kiwango hicho hicho. Ugali wa moto, maziwa mgando na sukumawiki kidogo hapo ndipo utamu wa maisha ulipo. Naam.

Naam kama wanafunzi wa chuo kikuu anayeelewa vyema mchaka mchaka wa masomo na maisha kuna mambo ambayo mimi hufanya ili kuweza kukamilisha kazi yangu kwa wakati mzuri. Kwanza mimi hupanga vipaumbele, kupanga yani orodha ya kazi. Kila asubuhi au kabla ya kulala, mimi huandika orodha ya kazi zote inazopaswa kufanya. Mimi huanza na kazi ile ngumu au inayokaribia mwisho wa muda wake. Ninapokamilisha kazi moja na kuifuata kwenye orodha napata faraja fulani moyoni inayonipa nguvu ya kuendelea na inayofuata. Vile vile mimi hugawa kazi kubwa kwa vipande vidogo. Siri moja kubwa ni kutoitazama kazi kama mlima mrefu. Ikiwa una utafiti mkubwa wa kuandika, usiseme leo nitaandika utafiti wote. Badala yake, sema leo nitaandika ukurasa mmoja tu. Ni rahisi kuanza na kukamilisha kipande kidogo kuliko kusubiri kufanya kila kitu kwa mkupuo mmoja. Vile vile mimi huepuka kusema kuvuta muda, yani uvivu wa makusudi katika maisha ya chuo, simu na mtandao ya kijamii ni maadui wakubwa wa muda. Unapofanya kazi, mimi huweka simu mbali au nazima taarifa za ujumbe. Mimi hujipa zawadi, nikisoma kwa saa moja mfulilizo, nitajizawadia dakika kumi za kupumzika au kuangalia simu. Vile vile, mimi hutumia muda wa dhahabu. Kila binadamu ana muda wake ambao akili inafanya kazi kwa kasi zaidi. Kuna wanaopenda kusoma usiku wa manane na wakati kila mtu amelala. Na kuna wanaopenda alfajiri na mapema. Tambua wewe ni mtu wa saangapi na utumie muda huo kufanya kazi ngumu zaidi ukiongeza mazingira rafiki tafuta sehemu tulivu kama maktaba au kona fulani ya chuo yenye utulivu. Mazingira yanayovutia kufanya kazi yanasaidia akili kutulia na kuelekeza nguvu zote kwenye kile unachokifanya. Vile vile afya ya mwili na akili uwezi kuwa na ufanisi ikiwa umechoka sana. Kumbuka kula vizuri, kunywa majimengi, lala, angalau masaa machache. Akili iliyochoka hufanya kazi kwa taratibu, hivyo utatumia muda mwingi kufanya kitu kidogo. Kumbuka siri ya kufanikiwa chuoni sio kufanya kazi kwa nguvu nyingi pekee. Bali ni kufanya kazi kwa akili na mpangilio.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

Kitu cha kwanza, ningesema ni kutumia maneno siri yenye nguvu. Neno siri lisilo rahisi kusikia ni msingi. Hili linamanisha niangalie urefu. Linalingana angalau harufi kumi na moja, hadi kumi na sita. Neno siri fupi ni rahisi kuvunwa. Pia, changanya aina za herufi. Herufi kubwa, herufi ndogo, nambari na alama maalum kama vile zile. Usitumie maneno rahisi, jina lako au tarehe ya kuzaliwa au maneno rahisi. Kwa mfano unaeze eka ma, ueke tatu, ueke ta, ueke u, ueke ha, ueke fa, ueke nambari nne, ueke ka, ueke nambari moja, hivo hivo. Haionekani kama maneno yenye maana moja kwa moja na ningumu kukisia. La pili ni kutumia maneno siri tofauti kwa account tofauti. Hii ni muhimu sana. Kama maneno siri moja linaibiwa haiathiri akaunti zako zote. Kiria kila akaunti kama mlango tofauti. Kila mlango unapaswa kuwa na maneno siri ya tofauti. Hii ina maana kuwa ustumie neno siri moja kwa, Facebook, Gmail na akaunti za benki. ukifanya hivo bila shaka utafanya iwe raisi kwa mwizi muntandao kudukua kila kitu. La tatu, tumia meneja wa maneno ya siri. Kwa maneno siri yenye nguvu na tofauti kila akaunti ni vigumu kuyakumbuka yote. Hapa meneja wa maneno siri ni muhimu hutoa usalamu wa kuunda maneno siri moja kwa moja. Kueka maneno ya siri yako kwenye kitabu, kilicho, simbwa kwa usalamu. Unda neno moja siri kuu ya kukumbuka. Unaona, pia kutumia uthibitisho wa vipengele viwili. Neno siri pekeake si la kutosha. Ile kutumia uthibitisho wa vipengele viwili inasaidia kutoa tabaka la ziada hii inamanisha huwa kuwa mtu akijua neno siri lako hawezi kuingia bila uthipitisho wa pili. La tano na la mwisho hifadhi neno siri kwa njia salama. Usiliweke neno siri katika karatasi ilio wazi kwa kila mtu. Usilishe kwenye kompyuta bila usalama au simu bila iyo siri. Ikiwa ni lazima uandike tumia kodi ya kitu wanachoita memonic. Fanya sentensi rahisi kukumbuka na ubadilishe herufi au mistari. Naam.

Chakula cha kigeni ambacho kilibaki kichwani mwangu ni sushi ya kijapani. Sio kwa sababu ilikuwa rahisi kula tu bali kwa sababu ilikuwa uzoefu upya kabisa kwa hisia zangu. Ladha, harufu, muundo na hata jinsi kinavyotengenezwa. Nikijaribu sushi kwa mara ya kwanza ilikuwa na mchanganyiko wa hofu na msisimko. Hofu kwa sababu si kawaida kula samaki samaki gafi. Hasa ile yenye ladha tofauti na ile tunayoizoea nyumbani. Msisimko kwa sababu kile kipande kilikuwa kimoja kwenye sura nzuri. Na kile kipande kilikuwa na mchanganyiko wa ladha. Samaki, mchele, mboga ndogo na mara nyingine wasabi au soya. Ladha ya kwanza ilibaki kwenye memori yangu kwa muda mrefu. Mgongano, wa chumvi, kimo na kitamu kilichokuwa kikichanganyika kwa ustadi. Lakini jambo ambalo nilipenda zaidi ni ufundi uliowekwa kwenye chakula. Kila kipande kilipangwa kwa mpangilio mzuri, rangi zikiwa zanye mvuto na kila kitu kilikuwa safi na kizuri. Hapo niligundua kuwa chakula si lazma tu kiwe cha kumeza, bali pia ni sanaa. Sushi iliimarisha hisia zangu za ile wanachoita aesthetic. Nilijua chakula kinaweza kuwa kielelezo cha utamaduni wa nchi nyingine. Pia, chakula hiki kilinifundisha kuwa na moyo wa kujaribu kitu kipya. Kabla ya hapo, nilikuwa na wasiwasi juu ya ladha zisizo za kawaida. Lakini kujaribu sushi kulinifundisha kuwa mara nyingi uzoefu kweli huanza pale tunapovunja ukuta wa hofu.

Kwa kweli, jambo muhimu zaidi kwa dini kwangu ni maadili na uhusiano wangu na wengine. Siyo tu kushika rituali au maagizo bila kuelewa, bali ni kujenga tabia, moyo na maadili ambayo yananifanya niwe mtu bora kwa nafsi yangu na kwa jamii. Kwa miaka yangu, nimejifunza kuwa imani halisi haionekani tu kwa maneno, bali kwa matendo. Kujali wengine, kusaidia maskini, kuishi kwa uadilifu na kutochukulia wengine kwa kiburi, hizo ndizo tabia ambazo zinaonyesha imani yangu kwa dhahiri. Dini yangu inanifundisha kuwa, kila tendo dogo lina thamani na hilo linanipa mwongozo wa kila siku. Maadili ya kibinafsi na maadili ya kijamii. Jambo lingine muhimu ni kuishi maisha yenye uajibikaji na heshima. Kama heshima ya wazee, marafiki na hata watu wasio kujua. Dini inanisihi kuwa mtu mwenye huruma, mwenye uvumilivu na muaminifu. Kwa umri wangu wa saa hii, naona kuwa haya maadili ni msingi wa kila kitu, kazi, urafiki na familia. Uhusiano na mungu. Pia ni muhimu kuwa na uhusiano wa kibinafsi na mungu. Si kwa sababu ni lazima bali kwa sababu inakupa nguvu ya ndani. Hii ni kwa njia ya tafakari sana au wakati wa wakimia. Hii inasaidia kukabiliana na changamoto, kupunguza hofu na kupata amani ya ndani. Ni kama kizuizi, cha roho, kinachokulinda, usipotee kifikra. Pia kuzingatia maisha kwa uiano. Dini pia inakufundisha kuishi maisha yenye uiano, kazi, familia, jamii na nafsi. Si lazima kujitolewa kila wakati kwa wengine huku ukipoteza utu wako. Bali kujua lini kutoa lini kujilinda. Hii ni funzo la busara ambalo linafanana na falsafa ya maisha.